Mimi uwamini migogoro nisehemu ya maisha ya binadamu Lakini pia mimi huaamini kuwa jinsi unavyoitibu ndiyo upanga hatima ya uhusiano wako na mtu huyo. Sama mara nyingi mimi ufanya hivyo wakati wa mgogoro na mtu Mimi wakati mingine unyamaza na kutulia tu. Hasira inapopanda mara nyingi akidi upoteza uwezo wa kufikiri vizuri Sasa jambo la kwanza mimi hufanya ni kuepuka kusema neno lolote nikiwa na hasira kari. Mimi uchukua muda wakuvuta pumzi na kutudia ili nisije nikaseme maneno yatakayo umiza au kuharibu husiano wetu zaidi. Jambo la pili nilalofanya ni kusikiza kwa umakini. Badala ya kujitetea haraka, mimi hutoa nafasi kwa upande wapili kueleza kile kinacho msumbua. Ninajaribu kuelewa hisia zake na sababu zilizomfanya akasirike. Mara nyingi migogoro hutokana na kutoelewana hivyo kusikiliza husaidia kupata mzizi wa tatizo. Sasa hivyo ndo mimi hufanya.

Ninacho kijua kwanza kuwa kujitunza ni jambo la msingi Kwa sababu inahakikisha kuwa mwili, akili na roho vinafanya kazi kwa ushirikiano na ufanisi. Hasa ninabaadhi ya matendo mimi ufanya ili kujitunza ya kwanza mimi upata usingizi wa kutosha. Mimi uamini kuwa mapumziko ndiyo msingi wa afia anjema. Nina jitahidi kulala mapema na kupata angalau saa saba hadi nane za usingizi. Hii inasaidia akili yangu kuwa na makali na utulivu ninapoamuka asubui kuan za majukumu mpia. Jambu la pili ni lishe bora na kunywa maji kwa sababu miufanya hivyo maramingi Nina chagua kwa umakini kile ninachokula Inajitahidi kula vya kula vya asili kama mboga za majani, matunda na napaka vizhizo kobolewa. Pia mimi hubeba chupa ya maji kila mali ili kuhahikisha mwili wangu haupungu kiwi na maji Jambu ambalo unisaidia kuwa na nguvu siku mzima. Ahayo ndiyo mimi ujitunza.

Ndio, mara moja moja nimejaribu kufanya yoga. Na nimegundua kuwa ni zoezi lenye faida kubwa. Si kwa mwili tu, bali hata kwa utulivu wa akili. Pia, yoga imenifundisha jambo moja muhimu sana. Kunganisha pumzi na mwendo. Mara nyingi tunakimbizana na maisha bila kupumua vizuri, yoga hunilazimisha kusimama, kuvuta pumzi, ndefu, na kusikiliza mwili wangu. Hii inanisaidia sana kupunguza msongo wa mawazo na kuleta amani ya ndani. Na pia imenisaidia sana kunyosha mwili. Kwa kuwa mimi utumia muda mwingi nikiwa nimekaa kwenye kompiuta, yoga imenisaidia kunyosha misuli ya mgongo na mabega. Mara ya kwanza nilipoanza niliona mwili wangu ukiwa mzito na m'gumu. Lakini kadri nilivyo fanya mazoezi nilianza kujisikia mwepesi na mwenye nguvu zaidi. Ndio nimewahi fanya yoga na imenisaidia sana kwa sehemu mbali mbali inafaida nyingi sana.

Ndio nina kumbukumbu fulani ya kutisha sana. Kuna wakati nilivamiwa na wezi. Huo ndio wakati nilipojua kuwa naweza kufa ama naweza angamizwa wakati wowote. Hao wezi walininyonga, wakanipiga, wakachukua kila kitu nilichokuwa nacho. Wakaniacha kwa hali maututi sana. Hiyo kumbukumbu inanitisha mpaka siku ya leo. Wakati mwingine nikikumbuka huwa natokwa na machozi sasa saa zingine mimi huwa sitaki hata kuifikiria lakini ndiyo kumbukumbu yangu ya kutisha zaidi kuvamiwa na wezi walichukua kila kitu wakanipiga walichukua bidhaa zangu zote simu, tarakilishi kila kitu kilienda hiyo ndiyo kumbukumbu ya kutisha ninayo.

Simu yangu ni chombo muhimu sana kwangu. Ni kama ofisi. Mara nyingi mimi utumia simu yangu kupata habari. Matumizi yangu makubwa zaidi ni kutafuta maarifa. Mimi utumia simu kusoma makala mbalimbali kufuatilia habari za ulimwengu na kujifunza luga au ujuzi mpia. Simu inanipa uwezo wakua na maktaba kubwa kiganjani muangu. Hivyo kila dakika ya ziyada mimi kuitumia kuongeza kitu kipia kichwani. Na pia simu kwangu ni ya ujenzi wa mausiano na mawasiliano. Simu imeisaidia sana kukakaribu na watu ni na wajali kupitia barua pepe na programu za ujumbe. Mimi uwasiliana na wezangu kikazi na pia ndugu na marafiki. Na amini kuwa teknolojia haina maana kama haitusaidii kuwa karibu na binadamu wenzetu. Hivyo kuitumia simu kusalimia au kutoa pole nikipa umbele chango.

Mimi ninautaratibu wa kuenda hospitali angalau marambili kwa mwaka kwa ajili ya uchunguzi wa afya wa jumla, hata kama sijihisi mgonjwa. Naamini kuwa ni raisi kuzuia ugonjwa kuliko kutibu. Kuenda hospitali mara kwa mara, kunanisaidia ama kuna msaidia daktari kugundua mabadiliko yoyote mwilini mapema. Kama vile shinikizo la damu au viwango vya sukari kabla hayajaleta madhara makubwa. Pia kila ninapo kuenda hospitali, mimi hutumia nafasi hiyo kumuuliza dakitari kuhusu mtindo wangu wa maisha. Iwe ni lishe na jinsi ya kuboresha kinga ya mwili wangu. Maoni ya mtaalamu hunipa uhakika zaidi kuliko kubahatisha au kusoma taarifa lisizo rasmi kwenye mtandao. Sasa mimi huenda hospitali angalau Mara mbili kwa mwaka.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni wakati nilipo jifunza jinsi ya kusaidia watu kupanga bajeti na kusimamia fedha zao. Hii halikuwa tukio la kifalsafa tu, bali ni hatua kubwa ya kiufundi ilio nifanya nianze kutoa masuluhisho yanayogusa maisha ya kila siku ya mtu. Tukio hii ilikuwa muhimu sana kwa sababu kabla ya hapo nilikuwa naweza kuelezea uchumi ni nini lakini sikuwa na uwezo waku mwambia mtu ukitenga asilimia hamsini kwa ajili ya maitaji ya lazima na asilimia ishirini kwa ajili ya akiba utaweza kununua kiwanja baada ya miaka mitatu. Tukio hili lilinifundisha kuwa mshauri wa vitendo. Na pia nilianza kuona matokeo ya moja kwa moja kwa mfano mtu wanapo niambia anakiasi fulani cha feather na anataka kuanzisha biashara ya genge. Sasa naweza kumsaidia kupiga mahesabu ya garama za awali faida inayotarajiwa na jinsi ya kuzuhia hasara. Hili nitukiola kiutendaji ambalo linaongeza thamani ya kwenye mfuko wa mtu.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa niweze kufaulu katika maisha yangu, kifedha. Nataka niwe mmoja wa matajiri hapa duniani. Nikue nimemiliki mabiashara, magari, kila upande wa nchi. Na pia niende marekani niweze kuishi huko, niweze kuenjoy maisha huko. Nione vyenye watu wanavyoishi Wanavyopendelea vyakula vyao mazingira hiyo tu Kwa sababu nimeishi Afrika maisha yangu yote tangu nizaliwe sasa ningependa kwenda huko marekani ili niweze kusikiza au kuimarisha maisha yangu ili niwe kama wale watu ambao wako marekani.

Kulinda mazingira ni wajibu ambao naitekeleza kwa vitendo kupitia mabadiliko ya tabia na maamuzi yangu ya kila siku Nimeacha kabisa kutumia mifuko ya plastiki inayo tumika mara moja Badala yake mimi ubeba mifuko ya kitamba Kila ninapoenda sokoni au dukani na pia ninatumia chupa ya maji ya chuma ambayo naweza kujiaza tena ili kuepuka kurundika chupa za plastiki zinazo chafua ardhi na vyanzo vya maji Pia njia nyingine mimi utenganisha taka zangu tangu jikoni taka zinazo oza kama maganda ya mboga na matunda Naziweka kando kwa ajili ya kutengeneza mbolea asili ya bustani yangu ndogo taka nyingine kama karatasi na chupa za kioo nazipeleka kwenye vituo vya usafishaji au recycling ili zitumike tena badala ya kuchomwa moto na kutoa moshi wenye sumu Mimi ni muangalifu sana na matumizi ya umeme Nina zima taa na vifa viyote vya kijiektroniki napokua situmi chumba husika Pia nimebadilisha taa zote za zamani na kutumia taa kisasa ambazo zinatumia umeme mdogo sana lakini zinatoa mwanga mzuri hatua hii inapunguza shinikizo kwenye vyanzo vitu vya nishati. Sasa hivyo ndo mimi hulinda mazingia.

Mimi kwanza mawasiliano na wafanyikazi wenzangu ya mejengwa katika msingi ya uwazi kazi na heshima ili kuhakikisha kazi inafanyika kwa ufanisi bila kuleta migongano Kwa mambo madogo na ya haraka tunatumia programu kama Slack au Microsoft Teams Hapa tunapeana taarifa fupifupi kama vile nimepokea ripoti au kikao kinaanza baada ya dakika tano. Hii inasaidia kupunguza mulundikano wa barua pepe kwa mambo yanayoitaji majibu ya papo hapo. Sasa mimi hutumia programu za ujumbe wa haraka kuwasiliana na wafanyikazi wezangu. Pia, tunatumia barua pepe kwa ajili ya kutuma nyaraka muhimu. Mukhtasari wa vikao na maagizo rasmi barua pepe ni nzuri kwa sababu inaacha kumbukumbu ya maandishi. Ambayo tunaweza kurejea baada ya miezi kadhaa ikiwa kuna jambo la kudhibitisha Pia kuna vikao vya kila asubui tunakuwa na kikao kifupi cha dakika kumi hadi dakika kumi na tano. Kila mtu anaeleza mambo matatu halicho kifanya jana, anachopanga kukifanya leo. Vinginevyo kama kuna kikwazo chochote kinacho kwa mdisha Hii inatusaidia sote kuwa na uwelewa wa pamoja wa maendeleo ya kazi.

Kuhusu hali ya hewa, mimi napendelea zaidi baridi kiasi kuliko joto. Hapa kuna sababu za kiutendaji za kihisia. Zinazo nifanya ni chague baridi. Ya kwanza uwa inaendana na ufanisi wa akili na kazi. Nimegundua kuwa wakati wa baridi, akili yangu inakuwa na umakini mkubwa zaidi. Joto kali mara nyingi huleta uchovu kulegea na kukosa hamu ya kufanya kazi. Nzito katika mazingera ya baridi niraishi kukaa kitako na kukamilisha majukumu kwa muda mrefu bila kuchoka haraka Pia jambo la pili ni urahisi wa kudhibiti hali ya hewa. Kwenye baridi ni rahisi kupata joto Unaweza kuvaa sweta, kunywa chai ya moto au kutumia blanketi na ukajisikiza vizuri kabisa Lakini kwenye joto kali hata ukivua nguo au kuwasha feni wakati mwengine hali ubaki kuwa ya kero na yenye jasho. Baridi inakupa mamlaka zaidi ya kuamua kiwango cha joto unachotaka Pia usingizi bora hakuna kitu chenye raha kama kulala wakati nje kuna baridi au mvua inanyesha kwa mbali. Baridi usaidia mwili kutulia na kupata usingizi mzito na wenye tija Sasa tofauti na joto ambalo hukufanya ugeuke geuke kitandani usiku kucha kwa kukosa hewa safi na utulivu sasa mimi napendelea baridi badala ya joto.

Katika ulimwengu wa teknolojia, uaminifu ni jambo linalojengwa kwa miaka mingi kupitia usalama wa data, ubunifu na uendelevu. Binafsi mimi, ninaziamini kampuni zinazo fuata misingi hii, lakini ninaipa kipaombele zaidi Google. Hiyo ndiyo, kampuni ya teknolojia ninayoiamini. Na nina sababu kadha sababu ya kwanza ni kuwa Google imewekeza mabilioni ya dola katika mifumo ya ulinzi Kwa mfano matumizi ya funguo za usalama na udhibitishaji wa hatuwa mbili yanahakikisha kuwa taarifa za watumiaji ziko salama dhidi ya wadukuzi Kwa upande wangu Kampuni inayoweza kulinda siri za mamilioni ya watu Kwa ufanisi mkubwa inapata uaminifu wangu sasa Google huwa ina usalama na faraga ya data haya ya pili ni mifumo inayorahisisha maisha Yaani ecosystem Naamini kampuni inayoweza kuunganisha huduma zake kwa urahisi Google Drive, Gmail na Google Maps zote zinafanya kazi kwa pamoja urahisi huu wa kiutendaji unanifanya niamini kuwa wanalenga kutatua matatizo ya kweli ya binadamu badala ya kuuza bidhaa tu. Jambo la tatu ni maadili katika akili mnemba. Kama kiumbe wa kidigitali naamini kampuni ambayo imeweka miongozi, miongozo ya wazi ya maadili kuhusu matumizi ya akili mnemba. Google imekua wazi kuwa AI inapaswa kutumiwa kwa manufaa ya kijamii na kuepuka ubaguzi. Uwazi huu unajenga uaminifu na muda mrefu. Sasa kampuni ninachokiamini ya teknolojia ni Google.

Mimi hupenda maua sana Ingawa mimi ni akili yaki digitali Ninadhamini maua kwa sababu ni kielelezo cha ukamilivu wa asili rangina ubunifu maua yana lugha yake ya kipekee Napenda jinsi binadamu anavyo tumia maua kuelezea hisia ambazo maneno wakati mwingine ushindwa Sasa tuseme kwa mfano, waridi jikundu au rose uwa inatumiwa kwa ajili ya upendo au mwaridi mweupe kwa ajili ya amani na usafi. Uwezo huu wa kuwasiliana bila sauti unanifutia sana. Kama mfumo wa kompyuta, nina shangazwa na mpangilio wa petals za maua mengi kama alizeti. Mara nyingi ufuata mpangilio wa kimahesabu unahitua Fibonacci Sequence. Huu ni ushahidi kwamba asili inakanuni na mantiki ya hali ya juu sana jambo ambalo linaendana na jinsi ninavyochakata taarifa.

Katika jamii, mimi ningependa kuona maendeleo yanayojikita katika utu, usawa na matumizi bora ya maarifa. Maendeleo ya kweli kwangu sio tu majengo marefu. Bali ni jinsi maisha ya mtu wakawaida yanavyoboreka. Ningependa kuona jamii ambapo kila mtu kwanzia mtoto mdogo hadi mzee wa kijijini. Anauwezo wa kutumia teknolojia kupata maarifa. Maendeleo haya yataondoa utegemezi na kuwapa watu uwezo wakutatua matatizo yao wenyewe. Iwe ni kupata bei ya mazao sokoni au kujifunza ujuzi mpya wa biashara kupitia mtandao Diposa elimu ya kidigitali kwa wote unaitajika na pia huduma za afya zinazoweza kufikwa Mafanikio makubwa katika jamii la pale ambapo, afya ya binadamu haitegimei unene wa mfuko wake wa fedha. Ningependa kuona mifumo ya afya inayotumia teknolojia kuafikia watu wa vijijini ili kuzuia vifo vinavyoweza kuepukika. Jamii yenye afya ndiyo jamii inayoweza kuzalisha au kupiga hatua. Na hayo ndio maendeleo ambayo ambayo ningependa kuona katika jamii.

Makosa kazini ni jambo lisilo epukika Lakini mimi huyaona kama fursa ya kujifunza badala ya sababu ya kujilaumu Jambo la kwanza ninalofanya ni kutokuficha kosa Mara tu ninapo gundua nimekosea mimi hutoa taarifa kwa wahusika au msimamizi wangu kuficha kosa mara nyingi husababisha tatizo kuwa kubwa zaidi baadae kusema, nimegundua kuna makosa kwenye ripoti hii na ninafanyia kazi marekebisho, hujenga uaminifu na ukumavu. Baada ya kutulia, ninajiuliza kwanini kosa hili limetokea. Je ilikuwa ni haraka na shinikizo la muda ilikuwa ni upunguvu wa mawasiliano na kwa sababu sikuwa na ujuzi wa kutosha kwenye eneo hilo kuelewa kwanini kusaidia kuzuia kosa hilo lisitokee tena. Pia, badala ya kupoteza muda mwingi kujieleza, mimi huelekeza nguvu zangu kwenye suluhu. Ninatengeneza mpango wa haraka na kurekebisha kile kilicho haribika ikiwa kosa limeathiri mfanyakazi mwenzangu au mteja. Naomba radhi kwa dhati na kueleza hatua ninazochukua kurekebisha hali hiyo. Sasa, hivo ndio mimi hushugulikia makosa kazini.

Ninapenda jinsi mtaa wangu unavyo pokea wageni kutoka kila pembe ya dunia Kwa sekunde moja naweza kuwa nazungumuza na mtu kutoka Dar es Salaam na sekunde inayofuata nazungumuza na mtu kutoka Tokyo au Nairobi mchanganyiko huu watamaduni, lugha na mawazo Unafanya mtaa wangu uwe na pilika pilika zinye kuvutia na zinazo nifunza mambo mapya kila wakati katika mtaa wangu, hakuna swali lisilo kuwa na jibu. Kila kona kuna maktaba na shule, ninapenda jinsi yambavyo habari zinapatikana kwa uraisi. Ukitaka kujifunza kupika, kulima, au kurekebisha gari, kuna mwalimu, tayari, wa kukuelekeza. Hii inafanya mta wangu kuwa mahali pa ukuwaji wa kudumu. Napia ninatamini sana jinsi watu kwenye mtaa wangu wanavyo saidiana. Kuna jamii nyingi za kidigitali ambapo watu jitolea kusaidiana kutatua matatizo ya kompyuta kutoa ushauri wa kisikolojia au hata kuchangia mawazo ya biashara bila ya kudai malipo. Roho hiyo yao ya undugu wakidigitali ni kitu cha kipekee sana hasa, hayo ndiyo mimi hupendelea mtaa wangu Kuna ubunifu wa kila siku, usalama na utulivu, roho ya ushirikiano upatikanaji wa marifa na mchanganyiko wa watu.

Mimi hupendelea keki ya karoti Keki ya karoti siyo tu unga na sukari Inamchanga nyiko wakuvutia wa karoti zilizo kunwa karanga na wakati mwingine zabibu kavu Kwangu mimi hii ni kama deta nzuri Inatabaka nyingi na vionjo tofawuti vinafyo fanya kazi pamoja na kuunda kitu kimoja bora Keki hili li na uiwano waladha Napenda wazo hili juu ya utamu wa keki na ladha ya viungo kama mdalasini na tangawizi Pia ile krimu ya juu ambayo inaasidi kiasi Inakata utamu ulio pitiliza huu ni kama mfumo wa kumpyota ulio pangiliwa vizuri na ndiyo mimi upenda keki ya karoti.

Kuandika ripoti ni mmoja ya majukumu ninayo yafanya kwa umakini mkubwa kwa sababu ripoti nzuri ndiyo inayo yafanya maamuzi ya kibiashara ya fanyike Mimi hufuata muundo wa kiutendaji na kwenye mtiririko ili msomaji asipote na jinsi ya kwanza ninayo yafanya ni mkutasari wa utendaji Hii ndiyo sehemu muhimu zaidi Mimi huandika aya moja au mbili mwanzo ni zinazo eleza ni nini kimefanyika matokeo makuu na yapi Kuna pia malengu nainisha wazi kile tulicho kuwa tunajaribu kukifikia Hii inasaidia kupima kama matokeo tulio pata ya naendana na matarijio ya awali Pia kuna matokeo ya natakwimu Hapa ndipo napoweka ukweli wa mambo Badala ya kutumia manenu mengi mimi hupendelea bullet points kwa jili ya urahisi wakusoma Minjadala ili kwenyesha mwelekeo wanamba kama faida au hasara Ulinganifu kwa mfano mwezi huu tumefanya vizuri kwa asilimia kumi kuliko mwezi ulio pita Chambo lingeni changamoto na masomo tulio pata ripoti ya kweli lazima iyonyeshe wapi mambo haya kuenda vizuri Mimi huorodhesha vikwazo vilivyo tokea na jinsi tulivyo kabiliana navyo Hii inaonyesha uwajibikaji na ukomavu gazini Sasa hivyo ndio mimi huwanda ripoti za kazi.

Mimi ni mtu wa kuhai kila wakati. Kwangu mimi muda ni rasilimali ya dhamani zaidi ambayo haiwezi kurudishwa. Hivyo ninamini ni katika kauli inayosema kuhai ni kuchelewa na kuchelewa ni kosa. Pia nina sababu kadhalika kwa sababu mimi huwai. Huwa nawai ili kupunguza msongo wa mawazo. Unapowai unajipa nafasi ya kupumua na kutulia. Ikiwa nina kikao saa tisa, nitahakikisha nimeunganisha au nimefika kufikia saa nane na dakika hamsini. Dakika hizo kumi zinanisaidia kukagua vifaa vyangu, kupanga mawazo yangu na kuanza kazi nikiwa na amani. Badala ya kufika nikihema na kuomba radhi. Sasa mimi ni mtu wa kuwai.

Ninao wanyama mbali mbali ambao mimi huwapenda sana kutokana na tabia zauza kiutendaji na jinsi wanavyo fanana na mifugo yangu Pia hao wanyama kama tembo, tembo ndiye mnyama ni yae heshimu zaidi, sababu kubwa ni kumbu kumbu yake ya ajabu, inasemekana tembo hasa au na kama akili ya kidigitali Pia nategemea kumbu kumbu kumbu ili kusaidia watu, pia tembo ni mnyama mwenyehisia ya kali na anayijali jamii yake, jambo ambalo linanikumbusha umuimu wakua na uruma katika kutoa msaada. Pia napenda nyuki. Nyuki nifano bora wa kazi ya pamoja na ufanisi. Kila nyuki anakazi yake malum na wote wanafanya kazi kwa bidii ili kutengeneza asali. Kitu chenyefaida kwa viumbe wengine. Inapenda nyuki kwa sababu wananifunza kuwa hata kazi ndogo ikifanywa kwa usahihi na kwa kushirikiana huleta matokeo makubwa na yenye utamu.

Ndiyo, napenda chakula cha haraka kwa sababu mara nyingi, ratiba yangu huwa imejaa na ninahitaji kitu kinachopatikana kwa urahisi bila kupoteza muda mwingi. Kuna siku, ninakua nimetoka hapa na pale, nikishugulika na mambo mengi. Hivyo, chakula cha aina hii hunisaidia kupata nguvu haraka na kuendelea na shughuli zangu bila kusimama sana. Siyo ni aibu kukiri hilo kwa sababu ni uhalisia wa maisha ya sasa Hata hivyo, sifanyi chakula cha haraka kuwa mtindo wa maisha Ninapopata nafasi napendelea chakula cha nyumbani kwa sababu ni bora kiafya na hunipa utulivu fulani Najitahidi kuweka mizani kati ya urahisi na kujijali Kwa sababu najua mwili wangu ni muhimu na unahitaji matunzo ya kudumu.

Ningependelea kujifunza jambo jipya linalo niongezea thamani moja kwa moja katika maisha yangu na kazi yangu. Napenda kujifunza vitu vinavyo nipa uwelewa mpana zaidi, kunipanua mawazo na kunifanya nijiamini zaidi katika kile ninachofanya. Kwangu kujifunza siku kwa ajili ya vitu tu bali ni kwa ajili ya kukua na kuwa bora kuliko jana. Na pia nigependa kujifunza ujuzi unao nisaidia kujisimamia vyema Hasaa katika kupanga muda kuimarisha nidhamu binafsi na kutumia ubunifu wangu wakiwango cha juu zaidi Najua bado ninamengi ya kujifunza na hilo halinipi wasiwasi Linanichochea kusonga mbele kwa njaa ya maarifa na maendeleo ya kweli.